Kwa kazi yangu ninamalengo kadhaa ambayo hunipa mwelekeo na motisha kila siku. Kwanza kabisa, lengo langu kuu ni kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu ili niweze kutoa matoke bora. Ninaamini kwamba kufanya kazi kwa moyo mmoja hunijengea heshima kazini na kunisaidia kujenga njia nzuri mbele ya waajili wangu. Pili, ninamalengo la kuendelea kujifunza kukuza ujuzi wangu, dunia ya kazi hubadilika kila mara, hivyo ninahitaji kujifunza mambo mapya, kuboresha, maarifa niliyonayo. Na kuwa tayari kukabiliana na changamoto mpya kupitia mafunzo, kusikiliza ushauri na kujithamini ninajenga uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Tatu ninalengo la kukua kikazi na tamani kupanda ngazi kupata majukumu makubwa zaidi. Na kuwa mtu anayeaminika katika nafasi ninayopewa. Si kwa ajili ya cheo pekee bali ili niweze kutoa mchango mkubwa zaidi katika taasisi ninaifanyia kazi na kusaidia wengine kufanikiwa. Tatu, ninalengo la kudumisha maadili mema kazini. Ninathamini, heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri. Nataka kufanya kazi katika mazingira yenye amani ambapo kila mtu anahisi kuthaminiwa na kusikilizwa. Kwa kufanya hivyo naamini timu mzima hunufaika na kazi huwa rahisi na yenye matokea bora.

Mimi binafsi napenda sana kuoga kwa maji ya moto. Kila mara ninapofikiria kuhusu kuoga, hasa baada siku ndefu na yenye kuchosha, mawazo yangu yanakimbia kwenye bomba la maji ya moto likilitiririka taratibu juu ya mwili wangu. Kuna hisia ya kipekee ambayo siwezi kuieleza kwa urahisi lakini ni kama mzigo wote wa siku unaondoka pole pole. Asubui napoamka nikiwa bado nimechoka au nimelemewa na usingizi Kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kwanza siku kwa nguvu mpya maji yale ya moto huniamsha hunifanya nihisi nipo hai na hunipa muda wa kuwa peke yangu na mawazo yangu ndani ya bafu hakuna kelele za nje Hakuna mtu anayeniharakisha ni mimi tu, maji na pumzi zangu jioni au usiku kuoga kwa maji ya moto kuna kuwa kwa tiba na baada ya kazi matembezi marefu au hata shughuli za nyumbani mwili wangu huwa umechoka, maji ya moto hunisaidia kulegeza misuli hupunguza maumivu, madogo madogo na hunipa utulivu wa kipekee Wakati mwingine hata mawazo mazito ya kichwa hupungua kwa sababu, joto la maji hunifanya nijisikie salama nikiwa huru. Na pia napenda pia namna ya kuoga kwa maji ya moto, kunavyo nifanya nijitafakari. Nikiwa bafuni, huwa nafikiria kuhusu siku yangu, malengo yangu, na mambo nayotaka kuboresha maishani. Ni kama muda wakuzungumza moyoni bila hukumu bila presha na wakati mwingine mawazo bora kabisa hunijia nikiwa chini ya majimoto.

Lengo langu la mda mrefu kweli la kazini ni kujijenga kuwa mtalamu bora na wakuaminika katika kazi nayofanya. Natamani kufika hatua ambapo watu wataniona kama mtu mwenye maharifa ya kina. Mwenye nidhamu na anayetoa matokeo bora bila kuskumwa. Kwangu mafanikio si cha pekee bali, ni uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi na kwa uhadilifu. Katika safari yangu ya kikazi, ninalenga kuendelea kujifunza kila siku, ninachambua kuwa dunia ya kazi hubadilika haraka. Hivyo nataka kukuza ujuzi wangu, kupokea mafunzo mapya, na kujifunza kutokana na changamoto nazo kutana nazo. Lengo langu ni kubaki kuwa mtu anayekua kitaaluma na ambaye anaweza kukabiliana na mabadiliko bila hofu. Pia nina lengo la kuchangia katika maendeleo ya ushirika au kambuni ninayofanya kazi. Nataka kazi yangu iwe na maana isiwe tu kwa ajili ya mshahara, bali iwe ni mchango chanya kwa wengine. Natamani kuwa sehemu ya suluhisho, kusaidia timu kufanikisha malengo yake na kuleta mawazo mapya yatakayoboresha utendaji wa kazi. Kwa mda murefu zaidi, ningependa kufikia nafasi ya uongozini. Sio kwa sababu ya mamlaka, bali kwa sababu nataka kuwaongoza wengine kwa mfano mzuri. Nataka kuamasisha wenzangu, kuwasaidia kukua na kujenga mazingira ya kazi yenye heshima, ushirikiano na motisha. Kwa ujumla, lengo langu la muda murefu kazini ni kujenga maisha ya kazi yenye mafanikio, heshima na kuridhika. Nachaka kufikia ndoto zangu, huku nikibaki muaminifu kwa maadili yangu nikifanya kazi kwa bidii na nikiacha alama chanya katika sehemu nitakayopita.

Ndio, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Na ilikuwa uzoefu wakipekee sana kwangu. Na kumbuka siku ile niliingia kwenye ukumbi wa maonyesho. Nilihisi kama nimeingia kwenye dunia nyingine. Kulikuwa na michoro ya rangi mbali mbali. Sanamu zilizochongwa na kwa ustadi na picha zilizobeba hisia nzito. Kila kazi ya sanaa ilikuwa na ujumbe wake na nilijikuta nikisimama kwa muda mrefu nikitafakari maana iliyojificha nyuma ya kila mchoro. Nilipokuwa nikitambea katika kazi moja hadi nyingine niligundua jinzi wasani wanavyotumia sanaa kueleza maisha yao, doto zao na changamoto wanazozipitia. Baadhi ya michoro ilinifanya nijisikie furaha, mingine huzuni na mingine ilifanya nijueize maswali mengi kuhusu jamii na maisha kwa ujumla. Nilivutiwa sana na jinzi sanaa inavyoweza kuzungumza bila kutumia maneno. Lakini bado ikaeleweka kwa undani. Tena kilicho ni kuza zaidi ni wakati nilipokutana na msanii mmoja aliyekuwa akieleza kazi yake, alizungumza kwa shauku kuhusu mskumo wake, kuna sababu ilimfanya achore picha hile. Nilihisi kama nimeunganishwa naaya kihisia na hapo ndipo nilichambua kuwa sasa sanaa si mapambo tu mbali ni sauti ya moyo wa binadamu. Na kwa hivyo kwa jumla kuenda maonyesho ya sanaa kulinifunza kudhamini ubunifu wa vipaji vya watu wengine. Tangu siku iyo, nimekuwa nikitazama sanaa kwa macho tofauti, nikijaribu kuelewa hadithi na hisia zilizo ndani yake. Kwa hivyo kwangu, maonyesho ya sanaa, si tu mahali pakutazama kazi nzuri, bali ninafasi ya kujifunza, kujitafakari, na kuunganishwa na ulimwengu kwa njia ya kipekee.

Kwa kweli, swali hili ni binafsi nikijiuliza mimi mwenyewe najikuta nikitabasamu. Kwa sababu, si swali rahisi kama linavyo onekana. Ni swali linaloguza hisia, kumbu kumbu na hata mtindo wa maisha yangu ya kila siku. Je, unapenda upepo wa asili au unapenda baridi ya AC. Kweli kila moja li nafasi yake moyoni mwangu. Kwanza kabisa napenda sana upepo wa asili. Upepo unaovuma kara taratibu unaniguza usoni na kunifanya nijisikie uhuru. Kuna kitu cha kipeke kuhusu kukaa nje jioni. Dirisha likiwa wazi, pazia likicheza na upepo, wakati huo nahisi kama mwanzo wangu wa kutulia. Presha inapungua, roho yangu inapumua. Upepo hunikumbusha maisha ya kawaida, maisha yasiyo na kelele nyingi, na maisha yenye utulivu wa asili. Na pia hunikumbusha utoto wangu, nakumbuka nikikimbia nje, nikicheza nywele zangu zikipeperushwa na upepo bila wasiwasi wowote. Na hiyo wakati hakukua na AC lakini bado tulikuwa na furaha, upepo ulikuwa rafiki yetu, ulitufariji wakati wa joto na kufanya tuwe tuhisi kuwa sehemu ya mazingira yanatuzunguka. Lakini, nikisema ukweli pia AC nayo ina nafasi yake muhimu sana katika maisha yangu ya sasa. Kuna siku ambazo joto linakuwa kali mno hasa mchana au wakatu wa kulala usiku. Wakati huo, AC inanisaidia kupumzika. Napowasha AC, chumba kinakuwa tulivu, baridia kupendeza, inaniguza, na usingizi inakuja kwa urahisi. AC hunipa faraja ya haraka. Hasa ninapokuwa nimechoka baada siku mrefu. Kwa hivo pia AC hunifanya nijisikie kama niko katika mazingira yaliyo thibitiwa. Hakuna vumbi, hakuna kilele za nje, ni mimi tu na utulivu wangu. Wakati mwingine, nahitaji hilo. Hasa, ni napofanya kazi, au napotaka kuzingatia jambo fulani bila usumbufu. Kwa hiyo, nikijiuliza, je napenda upepo au AC, jibu langu ni hili, napenda vyote viwili, lakini kwa wakati tofauti. Upepo ni wa hisia, wa kumbukumbu na wa kuunganisha na asili. Bali AC ni wa faraja, wakisasa na wa kunisaidia kuendelea na ratiba yangu ya kila si.

Mimi napenda majira ya baridi ya wastani. Hasa yale yanayokuja baada ya mvua kunyesha. Majira haya hunipa utulivu wa kipekee na kunifanya nijisikie hai. Hewa hua safi, upepo mwanana, unapuliza taratibu. Na jua halichomi sana. Wakati huu napenda kutoka nje kutembea, kusikiliza sauti za ndege na kutazama mazingira yanavyobadilika kuwa ya kijani kibichi. Kuna fura fulani inayokuja na majira haya, kama video inakua mpya tena. Katika majira haya pia usingizi huwa mtamu zaidi, si lazima kuwasha feni wala AC. Kwa sababu hali ya hewa inakuwa ya kupendeza, usiku napenda kukaa nikiwa nimejifunika blanketi nyepesi nikitafakari mambo ya maisha au nikisoma kitabu majira haya hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina napanga malengo yangu na kujitambua zaidi. Na yote, napenda majira haya kwa sababu huniletea kumbu kumbu nzuri, hunikumbusha nyakati zilizokuwa nikikaa na familia au marafiki tukizungumza, tukicheka na kushiriki chai moto. Majira ya baridi ya wastani hunifanya nijisikie karibu zaidi na watu ninaowapenda na hunipa hisia ya amani ya ndani. Kwa kifupi, majira nayoyapenda ni yale yanayochanganya baridi kidogo, upepo mwanana na mazingira ya kijani. Na ni majira yanayonipa furaha, utulivu na mskumo wa kwendelea mbele maishani.

Ndiyo ni mewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni moja ya uzoefu ulio nibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha. Na kumbuka mara ya kwanza ni lipoamua kujitolea si kuwha na uhakika kama nigefanya tofauti ye yote. Lakini nilikuwa na hamu ya kusaida. Nilijiunga na kikundi kilichokuwa kikisaidia watoto katika jamii yenye changamoto hasa kwa kuwafundisha na kuwasaidia katika masomo yao ya kila siku Kila nilipofika pale nilikutana na watoto wenye ndoto kubwa lakini rasimali ndogo Nilikuwa nikiwafundisha kusoma, kuandika na wakati mwingine kuamasisha tu kuamini kwamba wanaweza kufanikiwa. Nilijifunza kuwa wakati mwngine tabasamu, maneno ya moyo na uwepo wangu vilikuwa vya maana kubwa kuliko msaada wa kifedha. Hilo lilinifanya nione thamani ya muda na moyo wakujitolea. Kupitia kazi hiyo, nilijifunza pia kuhusu uvumilivu na unyenyekevu. Kulikuwa na siku, zilizojaa changamoto, wakati mwingine watoto walikosa umakini, au umahitaji ya likuwa makubwa kulikouwezo wetu. Lakini siku hizo, ndizo zilifundisha kuwa kujitolea si rahisi, bali kujitoa kwa dhati bila kutarajia malipo. Zaidi ya kusaidia wengine, kazi ya kujitolea ilinisaidia mimi binafsi kukua ilinifanya nithamini kile nilicho nacho na kuelewa kuwa kila mtu ananafasi ya kuleta mabadiliko. Hata kwahatua ndogo, nilihisi furaha ya ndani ambayo sirahisi kuelezeka. Furaha inayotokana na kujua kuwa umemgusa mtu kwanjia chanya. Kwa hivyo kwa jumla, kazi ya kujitolea imenifundisha kuwa kusaidia wengine ninjia moja yapo ya kusaidia kujisaidia mwenyewe, ili nijengea moyo, huruma, mshikamano na uwajibikaji kwa jamii. Hadi leo, bado ninaamini kuwa kujitolea ni zawadi, si kwa wale unaosaidia tu, bali pia kwa yule anayejitolea.

Kweli kabisa mimi napenda mvua. Mvua ina nafasi ya pekee sana moyoni mwangu. Kila mara ninapoiona ikianza kunyesha nahisi kama dunia inapita pumziko na mimi pia napata utulivu wa ndani. Napenda sauti ya matone ya mvua yanapogonga paa au arthi. Sauti hiyo hunifanya nijisikie nikiwa salama na nikiwa nyumbani. Hata kama niko mbali na watu ninaowapenda wakati wa mvua napenda kukaa kimia, kufikiria maisha yangu na kutafakari juu ya malengo yangu. Mvua hunipa nafasi ya kujitafakari na kujielewa zaidi. Mvua pia hunikumbusha ukuaji na matumaini baada ya mvua kunyesha. Arthi huwa na rotuba. Mimea huwa ya kijani kibichi na hewa safi. Hali hiyo hunifanya niamini kwamba hata baada ya changamoto na nyakati ngumu bado kuna nafasi ya mwanzo mpya. Kama vile, arthi inavyohitaji mvua ili izae matunda, nami nahitaji changamoto ili nikue nakuwa mtu bora zaidi. Wakati mwingine napenda kutembea kidogo wakati wa mvua nyepesi, nahisi kama mvua inaniosha mawazo mabaya na kunipa nguvu mpya. Hata kama viatu vyangu vitakua na matope, moyo wangu huwa mwepesi na mwenye furaha. Mvua hunifundisha kuwa bila maisha kama zilizo hali za maisha kubadilika na pia hiyo napenda mvua sana.

Kwa kweli kabisa, ninalala kwa wakawida masaa, labda kati ya saa saba na saa nane kila siku. Siku nyingine, kama nimechoka sana, ninaweza kulala zaidi kidogo, lakini mara nyingi saa saba ndiyo kawaida yangu. Nimejifunza kwamba kwa mwili wangu, hiyo ndiyo kiwango kinachonifanya nijisikie vizuri. Kuna siku zingine ninalala mapema, labda saa kumi usiku na ninamuka asubui saa saba bila shida. Lakini pia kuna siku ambazo, kazi au mtihani inaniskuma. Ninalala saa moja usiku na bado lazima ni amke saa sita asubui. Na hiyo, sijui kama kuna mwingine anayefamu isia ya kuchoka hivyo, lakini mwili unakua umeshtuka. Nimejaribu pia kulala masaa machache tu labda saa sita au chini ya hapo lakini najua sibora kwa afya yangu. Ninasikia mwili wangu unaniambia hebu pumzika kidogo zaidi kwa hiyo kwa kawaida ninalala kati ya saa saba hadi saa nane lakini ningeweza kusema ukweli mara nyingine na jikuta nikilala masaa kumi kujua asa weekendi. Kwa upande mwingine ninaona kulala ni zaidi ya kupumzika tu na ni wakati wakuekeza kwenye afya yangu akili yangu na ata hisia zangu. Mara nyingi bada ya kulala vizuri nadhani kwa wazi zaidi nina hisia nzuri na nipo tayari kuanza siku mpya kwa nguvu. Na kwa hivyo masaa mangapi ninalala kwa kawaida kati ya saa saba hadi saa nane. Lakini mwili wangu unajua wakati mwingine zaidi. Na napenda hiyo kwa sababu kulala si lazima tuweze njia ya kujitunza.

Mimi kwa kawaida napenda kununua vitu kulingana na kila ninachoitaji. Kwa mavazi na viatu napenda kuenda kwa shopping mall au maduka makubwa. Kwa sababu napenda kujaribu nguo kuona mtindo mbali mbali na kupata ubora wa bidhaa. Kwa bidhaa za nyumbani kama vyombo, samahani au mapambo napenda kuenda soko la mitaa kwa sababu bei huko ni nafuu. Bidhaa ni safi na kuna baadhi ya vitu vya kipekee ambavyo huwezi kupata mahali pengine. Kwa bidhaa za elektroniki, kama simu au kompyuta mara nyingi napenda kununua kwa mtandaoni online. Kwani ni rahisi, kuna punguzo na uwezo wa kulinganisha bidhaa mbali mbali kwa urahisi bila kuenda sehemu nyingine. Kwa kweli kila sehemu ninaonunua inafaida yake. Sokoni hufanya ununue bidhaa safi kwa bei nzuri, mall hufanya ninunue vitu vya brandi na mtindo ya kisasa na pia online nirahisi na inarahisisha maisha yangu. Kwa hivyo mimi napendelea mchanganyiko wa hizi njia zote iliniweze kupata kila kitu ninachokitaka kwa urahisi na fura.